Ndiyo, ninapenda kulima bustani mbali mbali kama vile bustani za nyanya, vitunguu, hoho, karoti. Ninapenda kulima hivyo kwa kuwa huku kwetu ni bustani, zinapendezesha maisha, zinaleta hewa nzuri. Hata hivyo bustani huku kwetu ni kama biashara, ukilima mboga mboga, unaweza ukauza, ukajipatia hela kwa hiyo. Ninapenda sana kulima kwa ajiri ya afya yangu. Pia napenda kulima bustani kwa ajili ya kujipatia kipato changu cha kila siku kwa kuwa huku nchini Tanzania Bustani ni zao linalofanya watu wengi watajirike kwa kuwa kila mtu lazima ale apate chakula au mboga itokanayo kwenye bustani. Kama vile mboga za majani na vitu vingine kwa hiyo ninapenda sana kulima bustani ndogo ndogo na hata kubwa.

Baada ya muda wa wiki nzima kuchoka, siku za wikendi, hasa hasa jumamosi na jumapili, huwa natumia kwa kupumzika. Siku ya jumamosi huwa napumzika nafua nguo zangu na kujiweka sawa kimwili kwa ajiri ya jumatatu kazini. Ila siku ya jumapili mara nyingi huwa naitumia kuenda kanisani kusali ila siku za jumamosi jioni baada ya kufua na kueka mwili wangu sawa huwa naenda kutembea na marafiki zangu na mwanangu kuspendi kula chakura hote. Kwa pamoja nikiona familia yangu hivyo siku ya jumamosi natumia kwenye kufua kueka mwili wangu sawa. Pia na kuenda na mwanangu kutembea au marafiki zangu.

Kukamilisha kazi kwa wakati huwa na concentrate yaani naweka umakini mkubwa kwenye kazi yangu ambao naifanya. Pia naondoa vitu vyote ambavyo vitaniletea ubize wakufanya kazi yangu kwa wakati ili niweze kuimaliza. Kama kazi ina hauhiusiani na maswala ya kutumia simu naweka simu na vifaa vyote pembeni na pia naenda kukaa sehemu ambayo nimetulia ili niwe makini na kufanya kazi yangu ili niimalize kwa wakati na pia niweze kuifanya kwa vizuri bila kubugudhiwa na mtu yeyote hivyo. Kazi zangu naifanya kwa makini, endapo nikiwa nimekaa mwenyewe nimetulia, si bugudhiwi na mtu nimeeka kila kitu ambacho najua kitanibugudhi, pembeni kama vile simu na vitu vingine ambavyo najua vitanipigia kelele kipindi ambapo nafanya kazi yangu. Hivyo, kazi zangu ninazifanya au ninazikamilisha kwa wakati nikiwa nimetulia mwenyewe, sina kitu ambacho kita nipa stressi au kitanifanya niwe nje ya kazi.

Ndiyo, ninafanya mazoezi ya asubuhi na jioni, ila mara nyingi huwa napendelea kufanya mazoezi jioni, kwa kuwa asubuhi nakuwa nawai kazini hivyo na kuwa sina muda mwingi wa kufanya mazoezi. Japo kuwa, hata kama nikiwa sina mda wa kufanya mazoezi, lazima nifanye mazoezi walau dakika tano mbaka kumi asubuhi, kama nikiwa nimechelewa kazini. Ila kama sijachelewa kazini huwa nafanya hata risali moja pindi nikiamka yaani asubuhi ndo nafanya mazoezi yangu na nikisharudi kutoka kazini mida ya jioni saa kumi na mbili mpaka saa mbili hua nafanya mazoezi yangu tena kipindi cha usiku ila mda mwingi nafanya mazoezi sana usiku kwa kuwa nakuwa nipo free nimeshatoka kazini mwili umepumzika siwai sehemu yoyote zaidi ya kupumzika na kuenda kulala hivyo hua nafanya mazoezi yangu usiku na asubuhi. Japokuwa asubuhi sifanyi mda mwingi kama vile nitavofanya usiku ila nafanya mazoezi yangu asubuhi na jioni kila siku.

Vyakula vipo vingi vya kigeni ambavyo nimeshawahi kujaribu kwa kuwa utamaduni wetu wa Tanzania umevamiwa na vyakula vingi vya kigeni hasa baga, pizza, hivyo vyote ni vyakula vya kigeni ambavyo kwa asilia yetu siyo vyakula vya utamadi wetu hivyo kama baga, pizza ni vyakula ambavyo nishai kula ni vya kigeni na siyo asili yetu ya Tanzania. Kwa hiyo nimewahi kula vyakula vingi kama burger, pizza, cocktail na vitu vingine kama hivyo. Nimeshawahi kula.

Mafanikio mengi nimeyapata kazini, ukiachilia mbali kulipwa mshahara ila nimeongeza ujuzi wangu wakujua vitu mbali mbali, nikiwa kazini, nimepata knowledge kubwa, nikiwa kazini, pia nimeeza kufahamiana na watu wengi. Hizo ni baadhi ya mafanikio niliyowapata kazini ukitoa mshahara. Mshahara umeniingizia, hela umeniingizia. Mafanikio mengi, nifanye ninunue gari, ninunue nyumba. Japokuwa kuna mafanikio mengine nj e yamshahara. Kama hivyo nilivyokuambia kama vile kupata marafiki wengi, kuongeza upeo wa akili, wa kufikiri, wa kufanya maamuzi. Hivyo ni baadhi ya mafanikio niliopata nikiwa kazini nje ya mshahara.

Ukiachilia mbali nikiumwa huwa na ratiba kuenda hospitali kila baada ya mara mbili kwa mwaka kufanya check up ya mwili wangu ili niweze kujua maendeleo ya mwili wangu unaendaje. Ukitoa hizo mara mbili huwa naenda hospitali endapo nikiumwa ikatokea dharula ndio naenda hospitali ira nisipo umwa isipotokea dharula huwa naenda mwenyewe hospitali mara mbili kwa mwaka ili kufanya check up ya mwili wangu nijue naendele aje nijue afya yangu ikoje kwa ujumla.

Nina wakumbuka walimu wawili waliokuwa wananifundisha shule ya msingi. Mwalimu moja alikuwa anaitwa mwalimu mbaga. Huyo alikuwa ni mwalimu wetu mkuu wa shule ya msingi kambalage. Mwalimu wa pili alikuwa anaitwa mwalimu mbingamnoi. Ila hivi sasa maskini wa mungu ni marehemu. Hawa walimu nilikuwa nawakumbuka kwa vitu walivyokuwa wanatufanyia. Kwanza walimu mkuu alikuwa ni walimu alikuwa mkali, hapendi, michezo. Alikuwa anatufundisha hisabati kipindi hicho. Alikuwa ni mwalimu mkali sana, alikuwa anakuja asubuhi darasani saa kumi na moja, anatoa kazi msipofanya anawachapa. Nilikuwa ni mekariri hadi mliyo wa pikipiki yake, manake alikuwa anatembelea pikipiki kwa hiyo. Nilikuwa nimekariri hadi mlio wa pikipiki yake, pindi akija shule najua kabisa huyu ni mwalimu mkuu, mwalimu mbaga. Pia mwalimu bengamno nilikuwa namjua kukua, alikuwa ndugu yangu, alikuwa ananipenda. Japokuwa hivi sasa yeye ni marehemu. Hawa walimu wote wawili nawakumbuka vizuri sana hadi wanapoishi nawajua. Japokuwa mwalimu lingamno sasa hivi ni marehemu Mungu amlaze mahali pema peponi. Hawa walimu nilikuwa nawajua na nilikuwa nawapenda ijapokuwa mwali mkuu mwalimu mbage, alikuwa ni mkali sana.

Ndio, napenda kunywa maziwa ya ng'ombe, kwa kuwa ya naleta vitamin na virutubisho vingi sana mwilini japokuwa, nilivyokuwa mdogo, nilikuwa sipendi sana kunywa maziwa ya ngombe, nilikuwa na arijinayo, japokuwa siku niliozaliwa, talehe sita mwezi wa kumi na mbili, nyumba tulioko tunaishi, tulikuwa tunafuga ngombe, na siku hiyo hiyo, ngombe akazaa, kwa hiyo tulikuwa tunapata maziwa mengi kwa kuwa ngombe, tulikuwa tunamkamua, japokuwa mimi nilikuwa sipendi sana kunywa maziwa ya ngombe, nilikuwa kama na arijinayo kipindi hicho, nilikuwa sipendi sana kunywa. Japokuwa hivi sasa ninakunywa vizuri maziwa ya ngombe bila ya shida ya yote na ninayapenda kuyanywa kwa kuwa ndio yananipa hamu ya kula yanifanya niwe na afya kwa hiyo maziwa nayaapenda sana kuyanywa na ni maziwa ya ngombe tu sio maziwa mengine kwa hiyo maziwa ni napenda sana kuyanywa.

Ninapenda kushiriki siku yangu wa kuzaliwa nikiwa na familia yangu, ndugu, jamaa marafiki. Na nakumbuka siku wa mwisho niliyofanyiwa, sherehe yangu wa kuzaliwa nilioipenda. Ilikuwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu, nilikuwa na mwanamkie wangu, alini surprise, aliniletea zawadi hiyo siku ilikuwa ni siku nzuli, alinimwagia maji, tulifurahi, kipindi hicho nilikuwa bado sina mtoto. Ila elfu mbili na ishirini na tatu ndio siku mwaka ambao nilisherekea vizuri sana siku yangu ya kuzaliwa. Na katika siku yangu ya kuzaliwa ya mwaka huu, tarehe sita disemba, ninapenda kusherehekea na mwanangu na familia yangu ya sasa kwa ujumla. Na napenda zawadi ambao ni niletewe hata kama ikiwa ndogo, hata kama ikiwa pipi. Napenda niletewe hiyo zawadi na mwanangu. Ndio zawadi ambao nitaifurahia hata kama ikiwa pipi. Ndo zawadi ambayo itanigusa moyo wangu na nitaipenda kuriko zawadi yoyote. Zawadi ambayo mwanangu ataniletea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hiyo siku yangu ya kuzariwa, napenda kusherehekea nikiwa na familia yangu, mwanangu, ndugu, jamaa na marafiki.

Wafanyakazi wapya kazini huwa nawakaribisha kwa kuwapokea, kwa furaha na kuwaelekeza kazi ambazo zinatakiwa zifanywe na kuwaonyesha baadhi ya sehemu muhimu za ofisini kama sehemu ya muhasibu, sehemu ya watu wote wa muhimu wa kazini huwa nawaonyesha, pia yaani sehemu zote za muhimu kazini huwa nawaonyesha, pia nawaelewesha namna kazi zinavyofanywa kama kuna makosa nawaelewesha namna ya kuyasolvu wapi ya kwa kuenda kupata msaada, hivyo ndivyo ninafanya nikimpokea mfanya kazi mgeni au wafanya kazi wageni kazini huwa nawaelewesha kwanza mandhari yote ya kazini kwetu na kila kitu kinachuhusu kazini kwetu.

Pesa zangu huwa nazihifadhi kwa makundi. Makundi matatu kama sio manne, kundi la kwanza la emergency yaani dharura, kundi la pili la matumizi yangu ya kila siku, na kundi la tatu la chakula na mambo mengine kama hayo, na kundi la nne la luxury things yaani vitu ambavyo siyo vya ulazima vya luxury. Kama vile kumtoa mwanangu auti kuenda matembezi kufanya spendi ya vitu baadhi hilo ndo kundi la nene. Kwa hiyo pesa zangu nazifadhi kwa mtindo huo na pia akiba au ile hela ambao naweka kwa ajiri ya tharura hua naweza kueka kwenye simu au kwenye benki na save humo. Kwa hiyo pesazangu nazifadhi au ninazigawanya kwenye makundi manne. Kundi la kwanza la dharura, kundi la pili la chakula, cha kila siku nyumbani, huwa natenga chakula hela kwa ajili ya chakula na kundi la tatu kwa ajili ya luxury thing yaani mambo ambayo. Sio ya ulazima kufanyika ila yana ulazima kufanyika kwenye familia. Kwa hiyo hela zangu nazigawa au ninazitenga kwenye makundi hayo na pia nahifadhi pesa zangu kwenye account yangu ya banki au ya simu ya mkononi.

Kwa siku huwa naoga mara tatu mpaka mara nne ikiwa hamna kitu ambacho kitanifanya nioge kwa ulazima kama vile kujichafua kutoka jasho kufanya kazi ngumu ambayo siku lazimika kufanya hivyo ikanifanya niende kuoga. Kama sijafanya hiyo kazi huwa naoga mara tatu kwa siku. Ila kuna muda mwingine nashangaa unafanya kazi ya bila kutarajia ukajimwagia kitu ukajichafua hapo lazima uende kuoga pasi na kutarajia kwa hiyo. Range yangu ya kuoga ni mara tatu na zaidi kwa siku, ndiyo huwa natumia hiyo kuoga.

Ndiyo, napendelea sana kusoma magazeti au taarifa mbalimbali, habari, mitandaoni. Hivyo vitu ndo vinanifanya nijue duniani kunaendelea aje, kuna nini kimetokea au kuna nini kitakuja kutokea kama kuona habari za ulimwengu, biashara, uchumi, pamoja na hali ya hewa kwa jumla. Hua najua hizo taarifa nikiwa nimesoma mitandaoni au kuangalia kwenye magazeti au vipeperushe ambavo vina uzwa au vinatolewa bule mitandaoni hivyo ninapenda sana kusoma gazeti au kutizama habari mitandaoni kwenye mitandao ya kijamii kama tiktok, youtube, facebook kuna baadhi ya website ambazo zinarusha taarifa za ukweli kama vile bbc miladayo na habari. Na sahemu nyingine ambazo wanatuma taarifa za kweli, za mitandaoni, juu ya nchi inaendaje, duniani kuna endaje, hivyo napenda sana kusoma magazeti na habari za mitandaoni.

Huku kwetu, nchini kwetu, sasa hivi ndiyo kipindi cha jua kali. Hivyo mimi huwa najikinga kwa kuvaa kofia au kapelo ambalo linaziba kichwa changu ili nisidhurike na kupata mionzi ya jua. Hivyo jua kali najikinga nalo kwa kuvaa kofia au siku nyingine natembea na mwavuli nikiwa na mwanangu. Ila mara nyingi sana huwa najikinga kwa jua kali kwa kuvaa kofia tu, kofia ndefu, kepu zile. Ndiyo huwa nazitumia sana sana kuvaa ili niweze kujikinga na jua kali.

Jamii yangu nasaidia kwa njia mbali mbali. Kama watoto au wanafunzi huwa nawapelekea mahitaji yao ya msingi, shuleni, kama madaftari, peni, penseli. Kwa kuwa shuleni za nchi yetu ya Tanzania, kuna baadhi ya wanafunzi, wanaohitaji maalum, wazazi wao, wengine wamefariki, wengine baba na mama wametengana, wengine hali yao ya uchumi, sio nzuri kwa hiyo, wanauhitaji mwingi mwingi sana. Hivyo ukiwapa hela wanaeza wakafanyia mambo mengine ambayo yanaweza yasiwasaidie kwenye maisha yao. Hivyo mimi huwa nawasaidia familia yangu au jamii inaonizunguka kwa kuwapelekea misaada ambao wanaitaka. Sehemu husika kama wanafunzi nawapelekea shuleni, madaftari, peni, penseli ili, hayo madaftari na peni na penseli ziwasaidie kwenye maisha yao ya elimu. Na pia watu wengine kama wajane nawapelekea vifaa vya msingi kama sukari mchele. Wanavyohitaji pia kuna watoto yatima wapo katika nyumba za yatima. Tuna wapelekea chakula huko, ili waweze kufurahi, waweze kujiona wao kama watoto wengine ambao wana wazazi wote wawili. Hivyo ndo vitu ambavyo nasaidia jamii yangu ukitoa nje vitu vya miondo mbinu kama kusaidia barabara ziweze kupitika madaraja ili miondo mbinu yetu iwe mizuri. Hivyo vitu ndo huwa nafanya kusaidia jamii yangu inaonizunguka.

Hapana huwa sipendelei sana kuzungumza kuhusu siasa kwa kuwa mimi sio mbobevu kwenye mambo ya siasa kwa hiyo huwa sipendelei sana kuongelea habari zozote zinazohusu siasa chama au utawara wowote kwa kuwa mimi sina uzoefu sana kwenye mambo ya siasa au sijajikita sana kwenye mambo ya siasa hivyo. Katika maswara ya siasa huwa sipendelei sana kuyaongelea na siyajui wala siyafahamu kwa undani. Hivyo siwezi kuongelea kitu ambacho sikijui wala sikifahamu kwa undani.

Ndiyo, napenda kuenda sinema mara tatu, mpaka mara tano kwa mwezi. Kwa kuwa mara nyingi, huwa nakuwa niko bizi na shughuli za kazi, nikirudi nyumbani, nakuwa nimechoka. Sipati muda wa kuenda sinema mara kwa mara. Kwa kuwa nikitoka kazini, nakuwa nimechoka, muda mwengine nakaa na mwanangu, tunaspendi wenyewe, tunacheka, tunafurahi. Hivyo huwa sipati muda mwingi wa kwenda kuangalia movie au television cinema. Kwa kuwa nakuwa niko bizi sana. Ila mara nyingi napenda kuangalia movie au vipindi vya tv. Nikiwa nyumbani na mwanangu kwenye tv kwenye simu. Hivyo kwenye cinema huwa napenda kuenda mara tatu mpaka mara tano ndani ya mwezi huwa siendi mara kwa mara. Huwa napenda kuenda siku za weekend. Tena nikiwa free labda jumamosi moja. Baada ya jumamosi mbili kupita huwa naenda. Tena au nikipata free au kukiwa kuna sikukuu katikati ya wiki ambayo siku siendi kazini na nikiwa free sina kazi yoyote ya kufanya. Basi hapo huwa naenda cinema na mwanangu au na mke wangu kutizama movie au kuangalia kitu ambacho kina onyeshwa. Hivyo cinema huwa naenda mara chache sana ndani ya mwezi.

Ndiyo huwa natumia mitandao ya kijamii na ni mpenzi sana wa kutumia mitandao ya kijamii kwa kuwa mara nyingi nikishika simu yangu yaani zaidi ya masaa matano kwa siku huwa natumia mitandao ya kijamii. Hivyo huwa napenda sana kutumia mitandao ya kijamii kwa kua inanipatia hera, inanipatia maarifa, inanipatia marafiki wapya na wazuri kila siku. Hivyo mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube huwa naitumia sana sana sana kwa kuwa mimi ni YouTuber, nina channel yangu ya YouTube, nina posti maudhui yangu YouTube. Hivyo mda mwingi natumia kuandaa videos, kuandaa baadhi ya content ili niweze kuziposti katika channel yangu ya YouTube. Kwa hiyo, mda mwingi sana huwa niko katika mitandao ya kijamii kuandaa videos, kuposti YouTube, TikTok, Instagram. Hivyo, mimi ni mpenzi sana na nimfatiliaji na ni member namba moja kabisa wa kutumia mitandao ya kijami. Kwa kuwa naipenda na inanisaidia maisha yangu. Inanirahishia mambo mengi kama hii kitu sikijui. Mitandao ya kijamii inanisaidia kuweza kukielewa na niweze kupata upeo mpana wa kuvitambua vitu hivyo. Hivyo, mitandao ya kijamii huwa naitumia sana sana sana.

Huwa napendelea sana kuandika kwa kompyuta kwa kuwa kwa mkono huwa niko slow. Japo sio sana napenda kuandika kwa mkono ila mara nyingi napenda kutumia kompyuta kuandika vitu kunote vitu, japokuwa hata kwa mkono huwa naandika kama na notebook au nimeenda mahali. Sehemu ambapo sina kompyuta au sina simu kwa mda huo wa kutake note. Huwa natumia mkono kuandika vitu au summary kwenye notebook yangu ili baadaye niweze kuvikumbuka. Na niweze kuvisummarize, na niweze kuviandika kwenye kompyuta pindi ambapo nikiwa na kompyuta hivyo, huwa napenda sana kutumia vyote. Kompyuta, pamoja na mkono, inategemea na sehemu niliopo na hali ambayo imenikutia. Ila kama niko na kompyuta na niko na mkono, basi mda huo nitatumia kompyuta kuandika vitu vyangu. Ila kama nipo sehemu ambayo sina kompyuta kwa mda huo, basi huwa natumia mkono kuandika vitu kwenye notebook yangu. Hivyo vyote natumia inategemea ni mda gani ambavo naitajika kuandika hicho kitu.

Kuna nyimbo mpya ya mbosso inaitwa Darasa la Saba. Hiyo nyimbo ndiyo napenda kuiskiliza muda wote. Kwa kuwa haiboii, haichoshi. Inaitwa Darasa la Saba. Imeimbwa na mbosso msanii kutoka Tanzania. Hiyo nyimbo inanikumbusha mambo mengi sana kwa kuwa msanii mboso kaongelea mambo mengi ya nyuma ya kipindi cha shule ya msingi. Ilivyokuepo maisha inaendaje. Alikuwa na muongelea rafiki ila hapo alimtumia kama ni mpenzi wa darasa la saba akaongelea jinsi mlivyowachana naye. Na mpaka sasa hivyo unamtafuta. Ukaeza kuenda kufungwa gerezani kwa ajili ya huyo mwanamke. Hila umefungwa na huyo kwa ajiri ya huyo mwanamke. Na ukatoka gerezani na bado unaendelea kumtafuta huyo mwanamke kwa kuwa kitu ulichofungwa nacho hakikuwa cha sahihi. Walifanya makosa kukufunga hivyo. Rais akaachia watu huru wafungwa na wewe ulikuwa mmoja wao waliyoachiwa huru na baada ya kutoka gerezani ukaendelea kumtafuta mpenzi wako au mchumba wako wa kipindi unasoma darasa la saba. Kwa hivyo hiyo nyimbo ndiyo napenda kusikiliza mara nyingi kwa kuwa ina ujumbe mzito na imeelimisha sana na pia napenda kusikiliza hiyo ikiwa audio na video yake kwa kuwa mbosso katumia video nzuri, kawekeza hela nzuri, kawekeza mambo mengi, ukiangalia hiyo video hawezi kuboeka kuitizama. Hivyo mziki ambao unapenda kusikiliza sasa hivi. Mara nyingi ni mboso darasa la saba. Hiyo ndiyo nyimbo ambao napenda kuisikiliza mara nyingi sana.

Ndiyo, nagawanya taka zangu kwa kuwa, hapa nyumbani nina mtoto mdogo kwa hivyo, siwezi kueka taka zote pamoja, yani layiloni na taka ambazo zinaumiza kama vyuma, vyuma plastiki, siwezi kuzichanganya zote kwa pamoja, hivyo hua natenga taka ambazo ni hatarishi kwa watoto. Na hata kwa watu wazima hua nazitenga naweka sehemu zake, na pia taka ambazo hazina mathara, yani plastiki, unaweza ukazichoma tu zikaungua bila ya kuleta shida yoteyote hua nazitenga, kivyake hivyo huwa nazigawa taka zangu kuringana na athari zilizo nazo. Athari kama taka za plastiki naziweka kivyake. Taka ambazo zinaatarisha maisha ya watu kama vyuma naziweka kivyake. Taka kama makopo ya pafyumu au dawa za mbu huwa nayatenga kivyake kwa kuwa ukiyachoma na nylon huwa yanalipuka na yanaweza yakatarisha maisha ya watu, hivyo huwa natenga taka zangu kuringana na athari zake.

Timu ya mchezo ambao naipenda na naifuatilia ni Simba Sports Club ndiyo timu ambao naipenda na ni mshabiki wao ijapokuwa. Misimu mitatu minne ya hivi karibuni inakuwa inafanya vibaya. Haina matokeo mazuri katika mchezo yake ya hivi karibuni hasa ya misimu hii mitatu minne ya mwishoni. But ila hiyo Simba Sports Club ndiyo timu ambayo naifuatilia. Hata kama tukashuka daraja hata kama ikaweje. Hiyo ndiyo timu ambayo mimi naifuatilia na naipenda. Na nitazidi kufatilia mpaka mwisho wa maisha yangu. Hata kama kikitokea nini Simba Sports Club Kutoka nchini Tanzania ndiyo timu ambayo naifautilia ila tukienda nchi za nje naifuatilia Barcelona. Ndiyo timu ambayo ninaipenda kwa nchi za nje.

Inategemea ila mara nyingi huwa nakaa mpaka saa nane mpaka saa tisa usiku ndo naenda kulala. Ila naieza nikaka hadi saa kumi saa kumi na moja inategemea na mchana kama sikuwa na kazi nyingi au nililala mchana. Hivyo usiku siwezi kupata usingizi haraka. Hivyo huwa nakesha yaani nachelewa sana kulala. Ila mda mwigi usiku huwa na siwai kulala. Mda wangu ambao nikichelewa sana kulala ni saa saba. Ndi nakuwa tayari nimesha lala. Ila zaidi ya hapo huwa nalala mpaka saa tisa saa kumi.

Asubuhi huwa napenda kunywa kahawa ili nisiweze kusinzia nikiwa kazini au napenda kunywa chai ya maziwa. Hivyo ndo vitu ambavyo au hiyo ndo chai ambazo napenda kunywa nikiwa nimeamka au naenda kazini. Huwa napendelea sana kunywa kahawa na chai ya maziwa. Hivyo ndo vitu ambavyo ninapenda kunywa asubuhi kila siku.

Kwenye simu za Android pamoja na iOS, yaani iPhone, mifumo yote ni mizuri wanaotumia katika makampuni yao. Ila kwangu mimi na prefer kutumia Android. Kwa kuwa Android haina security kubwa sana kama vile iPhone, na pia Android kuna mambo mengi ambayo unaweza kufanya kwenye Android hayakulimit, yaani hayajakupa ukomo kufanya kama vile yaliyopo kwenye iPhone. Hivyo, kwangu mimi napendelea sana kutumia Android kwenye mambo yangu. Hasa hasa ya mitandaoni, ya jinsi kupata hela na mambo mengine ya social media. Napenda sana kutumia Android, mfumo wa Android ijapokuwa katika mfumo wa iOS, yaani iPhone kuna mambo mengi ambayo yanapatikana kwenye mifumo ya iOS ambayo katika Android hauwezi kuyapata hivyo. Ni vizuri kama sisi watu wa mitandao ya kijamii kuwa na mifumo yote miwili. Yaani Android pamoja na iOS. Kama kuna kitu ambacho kinapatikana kwenye Android na kwenye iOS hakipo. Unatumia Android simu yako ya Android kukipata hicho kitu na kama kitu kipo kwenye iOS na hakipo kwenye Android. Utatumia basi simu yako ya iOS. Yaani iPhone kukipata hicho kitu. Kwa hiyo, mifumo yote miwili ni mizuri Android pamoja na iOS. Hivyo, kwangu mimi na prefer utumie mifumo yote Android pamoja na iOS. Japokuwa iOS mifumo yake au vifaa vyake vipo ari sana ukilinganisha na iPhone, ukilinganisha na Android. Kwa hiyo ni machaguzi ya kutumia iPhone au iOS.

Huwa najihisi vibaya sana ambapo nakaa kwenye mistari ili ni subirie kitu fulani au foleni huwa najihisi vibaya. Hivyo na shauri sana makampuni au vitu ambavyo vinatumia njia hiyo ya watu kupanga foleni au kukaa kwenye mistari ili wapate huduma. Waweze kufanya hiyo njia iweze kuwa rahisi kwa kufanya aje. Kwanza kwa kuajiri watu wengi ili waweze kusaidia watu wasiweze kukaa kwenye mistari. Kwa kuwa, watu wakiwa kumia ushirini watu wa huduma, basi foleni au watu wanaopanga mistari, watakuwa ni wachache na watapungua haraka iwezekanavyo. Kitu cha pili watumie mitandao ya kijamii ili kueza kukamilisha shida za hawa watu waliopanga mistari. Kwa kuwa, mtu akiwa na shida labda hakupata kitu fulani, haikiweza kuwekewa njia rahisi ya kukipata hicho kitu, kupitia mitando kijamii, yani kutumia simi yake na ataweza kukipata hicho kitu. Basi hatukuwa na ulazima wa yeye kuenda kupanga mstari katika kampuni au sehemu fulani ambayo yeye anaitaji hicho kitu. Kwa hiyo atatumia tu simu yake au kifachake kama vile kompyuta kufutilia hicho kitu ambacho anakihitaji kwenye simu yake akiwa na mtandao. Basi licha ya kwenda kwenye kukaa kwenye foleni kwa kuwa foleni inachosha sana watu wengine wanajisikia hasahasa wale wanaokua maofisini. Hivyo, sishauri sana na mimi sipendelei sana kukaa kwenye mistari nikiwa nasubiria kitu.

Ndiyo, huwa napendelea sana kupika. Japokuwa hivi siku za karibuni huwa sipati mda wa kupika kwa sababu huwa niko bize sana na kazi. Japokuwa huwa napendelea sana kupika vyakura mbalimbali na ninapenda kupika na ninajua kupika baadhi ya vyakula kama vire ugari, wari, makaron na vyakura vingine vyote napenda sana kupika kama mboga mboga za majani. Mimi mpishi mzuri sana na ninajua vizuri kupika.

Ndiyo, ninapenda sana kukimbia. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne ndipo nilipoanza kukimbia. Nilipoanza mazoezi ya kukimbia mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kila nikiamka asubui na jioni huwa naanza kukimbia na kufanya mazoezi. Kira siku wakua nilipewa erimu hio kuhusu afya na faida za mazoezi. Hasa mtu akiwa anakimbia tu asubui na jioni. Wakanipa elimu ju ya kufanya mazoezi kila siku na toka mwaka huo mpaka sasa hivi. Kira siku huwa nafanya mazoezi yangu asubui na jioni ya kukimbia kila siku umbali wa kilometa moja. Hivyo mazoezi ya kukimbia hua nayafanya na nayapenda na ni sehemu moja ya maisha yangu.

Mikoa ni mingi sana ambayo ni mesafiri ikiwemo tanga, dodoma, mwanza, arusha. Ila mioua au sehemu ambayo ni mesafiri ambayo ni pazuri mimi mwenyewe nimepapenda ni pamoja na arusha. Arusha nilienda kule kusoma certificate ya kwanza nilisoma mkoani arusha ule mji ni mzuri una upepo. Hali yaki ya hewa inavutia, sio ya juwa, sio ya baridi sana ya wastani. Kwa hiyo ule mkoa unavutia una vivutio vingi, kuna watalii, kuna mlima, kilimanjaro, mkoani moshi. Sio mbali na arusha kwa hiyo, mkoani arusha ndo sehemu mzuri kwa mimi nililo safiri na nilio ipenda. Pia kuna mkoa kama iringa na mbea, jombe mikoa hiyo yote nimeenda ila mikoa yenye baridi sana huwa sipendelei, japokuwa ni mizuri ina vivutio ina misitu ya asili. Iko vizuri, japokuwa sijaipenda sana kwa kuwa inabaridi kali, nyanda za juu kule, ila mkoa ambao unabaridi sio sana la wastani ni mkoa arusha ambao ndio ni maupenda, unavivutio vingi, unawataliii, unamlima kilimanjaro, hali ya hewa yake safi, watu wake na mandhari wote wako vizuri, watu wake ni wakarimu, hawana shida yoyote. Kwa hiyo mkoa ambao au sehemu ambao ni meitemberlea ambao ni liipenda ni mkoani arusha.

Ndiyo, napenda sana kuvaa kofia. Kwa siku, siku ina masaa ishirini na nne, ukitoa masaa ya kulala. Yani ni mda mwingi sana unanikuta nimevaa kofia. Kofia ni maisha yangu kwa kuwa huwa nywere zinarudi nyuma. Yaani nina kiwalaza. Kwa hiyo kofia, naitumia kama kuficha kiwaraza. Na pia inanisaidia kujikinga na jua. Kwa kuwa huku kuna jua kari hivyo. Kofia ninavaa mda mwingi wa maisha yangu. Nikiwa nimetembea, nimeenda mahali. Ni huwa navaa kofia. Kwa hiyo kofia navaa.

Ndio, ndio, napenda sana kupanda milima, ila katika maisha yangu, bado sijawahi kupanda mlima, japokuwa nishai kwenda moshi kwenye mlima mkubwa sana, mlima kilimanjaro, huo mlima upo moshi, nishai kufika moshi, japokuwa sijawahi kubahatika kupanda mlima, ila ni kitu ambacho, ninapenda sana siku moja nije kupanda mlima, wowote ule uwe kilimanjaro, mlima meru, au mlima wowote vile, ninapenda sana kupanda mlima, japokuwa, bado sijawahi.

Natumia mfumo wa usalama wa vidole yaani nyuila katika simu yangu na mambo yangu mengine ya kila siku huwa natumia mfumo wa vidole kama nyuila yangu au password ya kufungua kitu kama vile simu huwa natumia kidole ili niweze kufungua. Hivyo mfumo wa usalama wa vidole huwa natumia sana sana sana kwenye mambo yangu au shughuli zangu ambazo zinahitaji usiri na usalama kama vile kuhifadhi hela na mambo mengine yote huwa natumia mfumo wa alama vidole kwa kuwa hauwezi kufanana na wa mtu mwingine namba ya siri anaweza akajua ya mtu au unaweza ukamwambia ukiwa umelewa au umefanya nini ila mfumo wa alama za vidole hauwezi mtu kuuiga au kuuiba kirahisi pasipo kuwa wewe kuweka kidole chako katika mfumo huo hivyo napenda sana kutumia mfumo wa alama vidole kwa kuwa uko salama na secured.

Napenda sana kuucheza mchezo wa mpira wa miguu. Toka nilivo kuwa shule ya msingi nilikuwa napenda sana kucheza mchezo wa mpira wa miguu mpaka hivi sasa. Napenda sana na nilivo ingia shule ya sekondari nilikuwa nacheza bado mpira wa miguu na wennzangu wakanipa ukocha. Niwe nawaongoza wao wakiwa wanacheza nikiwa mimi nipo nje. Hivyo mpira wa miguu ni mpira ambao napenda sana kuucheza na ninaujua njendani. Na pia ni mshabiki wa timu nyingi sana ikiwemo Simba Sports Club. Ni mshabiki wa timu hiyo. Kwa kuwa ni mshabiki na ninaipenda timu hiyo. Na nimejua timu hiyo vizuri. Na mimi ni mpenzi wa mpira wa miguu ndo maana naishabikia hiyo timu Ya Simba Sports Club kutoka nchini Tanzania. Na napenda sana kufuatilia mechi zao. Na mchezo wa mpira wa miguu ndo nao penda ndio maana mpaka sasa naifualia timu hiyo.

Mboga nyingi napenda kula kama mboga za majani, mchicha, mrenda, kisamvu, matembele, hizo ndo mboga ambazo napenda kula, hata samaki ni mboga ambazo napenda kula. Ila mboga za majani napenda sana kula mchicha, kisamvu, matembele, na spinachi, hizo ndo mboga ambazo napendelea sana kula katika mlo wangu wa kila siku, napenda zisikose katika huo mlo ikiwemo mchana au usiku nikiwa nakula, hizo mboga zisikose katika mlo wangu.

Kama nimevyo sema hapo awali, huwa napenda sana kuandika na kuchora. Hivyo, huwa napenda sana kuenda maktaba, kusoma vitabu, novels na vitabu vya historia ili niweze kupata upeo na kujifunza zaidi zaidi. Kwa hiyo, huwa napenda kuenda maktaba marambili mpaka maratatu kwa wiki. Ili niweze kujifunza, niweze kuazima vitabu, ni ruie nyumbani, ni some, ni pate upeo na niweze kujifunza mambo mengi. Kupitia vitabu na mambo mengine kwa ujumla pia ni kienda maktaba huwa naweza kuenda kujuana na watu wengine. Ni kapata urafiki na watu kujua mambo mengi. Hivyo maktaba huwa naenda marambili mpaka maratatu kwa wiki. Na pia kwa mwezi huwa naenda mpaka mara saba mpaka mara kumi. Kwa mwezi kwa kuwa muda mwingine na kuwa niko busy na kazi na mambo mengine ya kujenga nchi na kujenga maisha yangu kwa ujumla ila ndani ya wiki lazima niende maktaba si chini ya marambili ili niweze kusoma vitabu huko huko au niweze kuazima vitabu na nirudi navyo nyumbani niweze kujisomea mwenyewe nyumbani na nikisha maliza kuvisoma hivyo vitabu na virudisha maktaba na mimi kuendelea mambo yangu mengine kama kuomba kitabu kingine niweze kuchukua na niweze kujisomea. Hivyo maktaba huwa naenda sana sana sana kwa wiki.

Siku yangu wa kuzaliwa, huwa nasherehekea na familia yangu, huwa natoka out, tunaenda kutembea, tunaenjoy, pia tunarudi nyumbani, kwa kuwa mimi nina mtoto mmoja, huwa napenda sana kusherehekea siku yangu wa kuzarlwa nikiwa nae, na yeye aenjoy kuwa na baba akiwa anasherehekea. Hivyo, siku yangu ya kusherehekea, siku yangu wa kuzaliwa huwa napenda sana kusherehekea nikiwa na familia yangu, hasa hasa mwanangu, baba, mama na niliezaa naye, huwa napenda sana kusherehekea siku yangu wa kuzaliwa, hivyo tunaenda mahali, tunakula, mtoto wangu anacheza michezo ya watoto kuogelea, kuruka kamba, kubembea, michezo yoyote mizuri ya watoto huwa anenda kucheza siku yangu ya kuzaliwa, ili na mimi niwe na furaha na nienjoy kuwa na yeye katika siku yangu ya kuzaliwa. Hivyo, siku yangu ya kuzaliwa mara nyingi huwa napenda kuitumia katika kumfurahisha sana mwanangu na sio kujifurahisha mimi.

Ndiyo huwa napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa kuwa mimi ndiye mwanaume hapa nyumbani hivyo huwa napenda kufanya kazi za nyumbani kusaidia wazazi wangu kusaidia kazi za nyumbani zote ngumu ambazo watu wengine hawawezi kuzifanya mimi nawasaidia kuzifanya hivyo napenda sana kufanya kazi za nyumbani.

Simu yangu mara nyingi huwa natumia muda wote ni kiwa sina kazi. Ila, hata kama nikiwa na kazi, kazi zangu nyingi huwa ni za simu. Kwa hiyo, simu yangu huwa natumia muda mwingi kwa siku. Yaani, zaidi ya masaa kumi mpaka kuminambili kwa siku, huwa natumia simu yangu kufanya mambo yangu mengine. Kwa kuwa simu yangu ndo biashara yangu, simu yangu ndo kila kitu kwangu, simu yangu ndo ofisi yangu. Kwa hiyo, simu yangu huwa natumia mara nyingi sana kwa siku. Pia katika programu ambazo huwa napenda kuitumia sana kwenye simu ni YouTube kwa kuwa ni natengeneza maudhui ya YouTube kwa hiyo muda mwingi natumia YouTube natumia programu kama YouCut kuandaa video zangu hivyo hizo ni baadhi ya programu ambazo natumia kama nyingine ni YouTube Studio kueditia video zangu pindi niki upload na YouTube thumbnail kwa ajili ya kutengenezea thumbnail ya video zangu za YouTube kwa hiyo hizo ni baadhi ya programu ambazo nazitumia. Nikiwa na tumia simu yangu. Simu yangu ya kwanza ambayo nilitumia ilikuwa inaitwa Bontel. Ilikuwa nikiswaswadu yaani ni simu hizi ndogo. Ilikuwa ni mwaka elfu mbili na sita. Ndo ilikuwa simu yangu ya kwanza kuitumia. Ilikuwa nikisimu kidogo tu. Kabla ya kuanza kutumia hizi simu kubwa yaani smartphone. Hiyo ilikuwa ndo simu yangu ya kwanza ambayo nilikuwa na itumia inaitwa Bontel. Simu inanisaidia maisha yangu kwa ujumla kwa kuwa simu yangu ndo ofisi yangu. Simu yangu ina nisaidia mambo mengi, simi yangu ina nipa mtaji, sim yangu ina nipa hela, simu yangu ina nifanya nijuane na watu wengi, simu yangu ndo ofisi, simu yangu ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo simu, ime nisaidia mambo mengi, kushinda kitu chochote, kushinda kila kitu ambacho mimi na kifahamu. Hivyo simu yangu ndokila kitu kwangu imefanya ni juane na watu wengi ambao sijawahi kukutana nao ila kupitia simu kupitia mitandao ya kijamii tumeweza kuaminiana tumeweza kufanya biashara zenye hela nyingi bila hata kukutana kwa hiyo simu yangu ndokila kitu kwangu na simu imenisaidia mambo mengi sana kwenye maisha yangu imenifanya ni juane na watu wengi imenifanya ni ingize hela nyingi imenifanya niwe na vipato vizuri imenifanya niwe na biashara nyingine nje ya simu. Kwa ivo simu yangu imenisaidia sana. Na pia muda mzuri wa kuzima simu yangu nikiwa nimemaliza mambo yangu hasa hasa ni usiku, saa tisa, saa nane za usiku nikiwa nimemaliza kazi zangu huwa na izima. Na kuiacha chaji kwa ajili ya kuitumia siku inayofuata. Ila maranyingi huwa sipendi kuizima kwa kuwa simu yangu ndo ofisi. Muda mwingine nikiacha tu siitumii nikiizima watu wakinipigia wakinikosa hapo nitakuwa nimejipotezea fursa mwenyewe kwa hiyo mara nyingi huwa nawacha hata kama siitumii ila sipendi kuizima nawacha tu on nisipotumia watu wakinitafuta watanipata nitapokea na biashara nyingine zitaendelea kufanyika ila sipendelei sana kuizima simu kabisa kuiwacha ikae isipatikane kabisa huwa sipendelei sana kuizima ila huwa nawacha nazima tu data naiacha hapo mtu akinipigia kawaida nitaipokea ila siku izima kabisa kwa hiyo kuzima data huwa napenda kuzima saa tisa mpaka saa nane za usiku nikiwa nimeshachoka nimeshamaliza kazi zangu za kila siku ndo hapo nitazima data na kuwache simu iweze kupumzika na mimi nitaweza kuendelea na mashughuli zangu za kila siku kama kuoga kusali kulala kisha nipumzike kwa ajili ya siku inayofuata ila kuzima simu kabisa siwezi kwa hiyo simu yangu imenisaidia sana na naitumia vizuri na kuijali kwa kuwa yenyewe ndio ofisi yangu yenyewe ndio kila kitu kwangu yenyewe ndio msaada kwangu yenyewe ndio kila kitu kwa maisha yangu kwa kuwa ndio inaniingizia mapato inanifanya nijuane na watu wengi inanifanya niongeze uaminifu na watu wengi kwa hiyo simu yangu ni kitu muhimu sana kwenye maisha yangu kwa kuwa kimenisaidia kwa kiasi kikubwa hivyo basi simu yangu ina mchango mkubwa sana mpaka mimi nipo hapa mpaka mimi natengeneza hii video mpaka mimi narekodi hii audio ni simu yangu imenisaidia kwa hiyo simu yangu ina mchango mkubwa sana kwa maisha yangu hasa maswala ya kipato na mambo mengine ya nahusiana na kipato hivyo simu yangu ndo mchango mkubwa na msaada mkubwa kwenye maisha yangu ya kila siku.

Kipindi nikiwa na furaha, huwa napenda sana kucheza games za PS4, PS5 ili, yani nikiwa na furaha napenda sana kucheza game. Hiyo ndiyo furaha yangu, au ndiyo kitu ambacho kinanifanya nistarehe huwa napenda sana kucheza game, mimi na mwanangu, pia napenda kukaa na marafiki zangu kupiga story, kunywa, kula, kufurahi kwa ujumla, kuimba, kucheza. Hiyo ndiyo furaha yangu. Nikiwa na furaha au nikiwa na moodi nzuri kipindi hicho huwa napenda kukaa na wenzangu, kuchanganyika na wenzangu. Kucheza, kula, kunywa. Hiyo ndiyo inanipa furaha zaidi. Kipindi, nikiwa na furaha na pia napenda ku kaa na mwanangu. Kucheza game la mpira kwenye PS4. Hivo vitu ndiyo vinanifanya mimi nizidi kuwa na furaha.

Muda na familia yangu napenda kuutumia, kufurahi nao, kula, kucheza, kunywa na kuniambia shida zao ambazo wanapitia. Sasa mwanangu napenda kutumia muda wangu nikiwa na familia yangu. Sasa mwanangu kunielezea shida na changamoto zote anazopitia shule au vitu ambavyo anavihitaji shuleni kwao. Ambavyo muda mwingi hawezi kuniambia au kamwambia mamake hajamtimizia hivyo natumia muda huo kuwa karibu na mwanangu na familia yangu kwa ujumla kuniambia mambo ambayo yaliwasibu siku nzima ambayo mimi sipo au ambayo mambo anahitaji kuniambia ni ya fahamu hivyo muda wangu mwingi napenda kuutumia na familia yangu kujua shida zao kujua mambo ambayo anapitia kujua vitu ambavyo anahitaji kwa muda huo. Na pia natumia muda huo kuweza kufurahi nao, kucheza, kula, kunywa, kuenjoy kwa ujumla nikiwa na familia yangu.

Baada ya siku ndefu ya kazi, huwa napenda kuoga, nikisha maliza kuoga, nafanya mazoezi tena kidogo, ya kurudisha mwili katika hali yake, kisha naoga tena, baada ya hapo nasali napumzika kwa masaa matano, mpaka sita, baada ya hapo ninalala zangu, kwa mda wa masaa sita, mpaka saba, then naamka, nafanya mazwezi tena, naendelea na shughuli zangu za kila siku kama kawaida.

Wakati wajioni huwa sipendelei kula vyakula vigumu na penda kula vyakula vilaini kwa kuwa mwili wangu unaweka tayari kwa ajili ya kupumzika na nikila vyakula vigumu mwili sitauweka tayari kwa ajili ya kupumzika maanake itabidi. Mwili uanze kuchakata chakula nilichokula mfano ni kila ugali ni chakula kigumu kwa usiku haifai kwa hiyo usiku napenda kula vyakula vilaini kama baiti tu au tambi hivyo ndo vyakula ambavyo napenda sana kula wakati wa usiku sipendelei kula vyakula vigumu napenda kula vyakula vilaini kama baiti mayai chapati hivyo ndo vyakula ambavo napendelea sana kula kipindi naenda kulala au wakati wa usiku hivyo ndo vyakula ambavyo napenda sana kula wakati wa usiku.

Mazoezi ya mwili nafanya marambili kwa siku asubuhi ni kiwa nimeamka na jioni wakati naenda kupumzika huwa nafanya mazoezi ya mwili. Kwa hiyo kila siku huwa nafanya mazoezi ya mwili. Kwa wiki nafanya mazoezi ya mwili si chini ya mara kumi na nne. Ndo huwa nafanya mazoezi ya mwili yaani asubuhi na jioni asubuhi na jioni kila siku hivyo kwa wiki huwa nafanya mazoezi si chini ya mara kumi na nne na kwa siku huwa nafanya mazoezi mara mbili asubuhi na jioni na muda mwingine huwa nafanya mazoezi kama ya kukimbia na mazoezi mengine malaini malaini kwa ajili ya kuuweka mwili wangu sawa.

Ndiyo, nishawahi kushiriki mashindano ya riadha ya marathon mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwaka jana yaani niliwahi kushiriki na nikashika namba ya kwa kukimbia urefu wa kilomita tano. Ilikuwa ni mashindano ya marathon mkwa ni moshi ndio alifanyika hivyo nikashika nafasi ya tano. Kwa hiyo nishawahi kushiriki ndiyo mashindano hayo ya kukimbia na nikashinda kwa nafasi ya tano. Hayo mashindano yalihusisha sehemu mbalimbali kama moshi na arusha. Watu wajirani pia walikwepo kwa hiyo tulishiriki tulikuwa washindani kama mia moja ishirini na mimi nikaweza kushika nafasi ya tano. Hivyo ninauzoefu na mashindano wa kukimbia kwa kuwa nishawahi kushiriki na nikashika nafasi ya tano.

Ndio kama ni naharaka huwa napendelea sana kula chakula chaharaka ambacho kimepikwa haraka ila tu kiwe kimeiva vizuri kisiwe kibichi kwa kuwa kikiwa kibichi huwa kinanisumbua tumbo tumbo huwa linauma sana na linakaa muda mrefu likiwa linauma hivyo linapelekea hata kazi zangu nyingine zisiendele kufanyika kwa kuwa ni kiwa naumwa kazi haziwezi kufanyika ila napendelea sana kula chakula chaharaka ili niweze kuendelea na shughuli nyingine. Pia napenda kula chakula chaharaka ila tu kiwe kimeiva vizuri na kiwe chamoto kwa ajili ya matumizi. Sipendi chakula ambacho kisha pikwa mudamrefu kimekaa, kimepoa, kimezungu kwa nanzi, alafundoni kile. Sipendi ila napenda chakula chaharaka, kiwe chamoto na kiwe kimeiva vizuri.

Huwa nafanya mazoezi kila siku ili niweke mwili wangu sawa na pia huwa naenda hospitali kwa ajili ya kucheki afya yangu kila baada ya miezi mitatu. Huwa naenda hospitali kwa ajili ya kufanya checkup ya mwili wangu ili nijue maendeleo wa mwili wangu. Hata hivyo huwa nafanya mazoezi kila siku ili niweke mwili wangu sawa nakula mboga za majani nakula matunda nafanya diet ili mwili wangu uweze kukaa sawa usizulike na magonjwa. Hivyo, huwa nafanya mazoezi sana na kula vizuri nalala mapema nakunywa maji kwa wingi ili afya yangu iwe nzuri zaidi.

Huwa napenda kuenda madukani siku za weekend na wanangu na familia yangu kwa ujumla kufanya shopping, kufanya manunuzi ya kila kitu ambacho kitahitajika wiki ijayo, nyumbani kama vile vyakula, mboga kila kitu. Huwa napenda sana kuenda dukani kufanya manunuzi yetu, siku za jumamosi sana sana. Manake Jumapili huwa tunaenda kanisani, Jumatatu mpaka Ijumaa ni siku za kazi hivyo Jumamosi ndiyo siku ambayo tunakuwa tumepumzika, siku ambayo hatuna kazi nyingi hivyo, hiyo siku ya Jumamosi huwa tunaitumia kwa ajili ya kuenda dukani na kufanya manunuzi yetu ya nyumbani ya kila siku.

Mimi huwa sio mpenzi wa kupiga picha sana kwenye simu yangu ila huwa napenda kumpiga sana picha mwanangu ila mimi mwenyewe hua najipiga picha si chini ya mara tano kwa mwaka ila kwenye siku muhimu kama siku yangu ya kuzariwa ndo hua napiga picha pia na siku ya kuzariwa kwa mwanangu hiyo siku pia hua natumia kupiga picha mimi na familia yangu kwa ujumla. Kwa hiyo hizo siku mbili ndo siku nzuri na siku ambazo zina historia kubwa kwenye maisha yangu hivyo hizo siku huwa natumia kupiga picha familia yangu ili kuweka kumbukumbu ya maisha yetu ya baadaye ila mimi mwenyewe sipendagi kujipiga picha ila huwa napenda kumpiga picha mwanangu kila siku nikirudi nyumbani hua nampiga picha namrekodi video hivyo huwa napenda sana kupiga picha mwanangu. Mimi mwenyewe huwa sipendi kupigwa picha wala kujipiga picha. Labda siku zetu za muhimu kama siku yangu ya kuzariwa na siku ya mwanangu kuzariwa.

Napendelea sana kuandika kuliko kuongea ila inategemea na sehemu na sehemu. Kuna muda mwingine nakuwa sehemu yenye makelele ambapo nikiongea na mtu siwezi kusikilizana naye vizuri hivyo napenda kuandika katika sehemu hiyo. Ila sehemu nyingine sipo vizuri katika kuongea kwa kuwa kuna watu wa muhimu au kuna mambo mengine ambayo siwezi kuongea na mtu hivyo nitapenda kuandika kuliko kuongea kwa hiyo kuandika na kuongea itategemea na sehemu gani nilipo na watu gani nilio nao na je uyo mtu ana umuhimu gani wa mimi kuongea naye au kuandika kumuandikia ujumbe au kitu fulani hivyo kuongea au kuandika napenda vyote ila napenda kuandika au kuongea kutokana na sehemu au manthari ambayo ipo.

Msimu wa mwezi wa kumi na mbili ndiyo napenda zaidi katika mwaka kwa sababu huwa ni msimu wa likizo hivyo kazini na sehemu nyingine watu hawaendi kwa hivyo huwa ndiyo msimu ninayopenda zaidi katika mwaka kwa sababu mwezi wa kumi na mbili ni kipindi cha likizo pia ni mwezi wa birthday yangu hivyo mwezi wa kumi na mbili ndiyo mwezi ambao mimi nina upenda kabisa huwa ndiyo msimu mzuri kwangu na msimu ambao nina upenda katika maisha yangu.

Hapana, siwezi kuishi ndani ya siku moja bila kutumia teknoloja. Kwa kuwa teknoloja ni jambo zuri na linaeza kunipa faida kila siku. Bila teknoloja, siwezi kuendelea kuishi, siwezi kupata kipato changu cha kila siku. Hivyo basi, teknolojia ni moja ya faida yangu katika maisha. Bila hiyo, siwezi kupata hela, siwezi kujua habari zinazoendelea mtandaoni. Hivyo basi, siwezi kuishi bila teknolojia ndani ya siku moja kwa kuwa. Teknolojia inanisaidia mambo mengi sana katika maisha yangu ya kila siku. Kama hii kifaa changu cha simu ni moja ya teknolojia. Hivyo basi simu yangu inanisaidia mimi kupata hela. Inanisaidia mimi kuweza kujua habari na matukio yanaoendelea duniani. Kwa hiyo bila teknolojia maisha ya sasa yatakua ni magumu sana. Sio kwangu tu bali kwa watu wote duniani bila teknolojia maisha yatakua ni magumu sana ndani ya hiyo siku moja. Hivyo basi, hatuwezi kuishi ndani ya siku moja bila kutumia teknolojia kwa kuwa sasa hivi. Dunia ya sasa, maisha yameendelea na bila teknolojia huwezi kupata kitu chochote cha maana. Kwa hiyo, teknolojia ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu, inatusaidia kama sisi, inatupa vipato inatupa upewa wa kuzidi kufahama mbalimbali. Hivi basi, teknolojia ni jambo la muhimu sana na halipaswi kueza kukoswa hata siku moja au hata dakika moja kwa sababu uchumi wa nchi, uchumi wa taifa na uchumi wa dunia nzima utateremka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sishauri hata siku moja mtu asiweze kutumia teknolojia kwa kuwa teknolojia ni pana. Sio simu tu bali ni kila kitu hivi sasa kinatumia teknolojia mitandao ya kijamii yote hiyo ni teknolojia simu, kompyuta, laptop. Hiyo yote ni teknoloja hata tv hata tv pia nazo ni teknoloja zilizoendelea kwa hiyo. Hivi sasa hii dunia ya sasa teknolojia imepanuka kwa kiasi kikubwa na hivi hatuwezi kukaa au kuishi bila kutumia teknolojia. Kwa hiyo ninashauri watu, ninashauri mambo yote kuwa tusiweze kukaa bila kutumia teknolojia. Teknolojia ni jambo la muhimu na linafaa kutumika siku hadi siku na linafaa kuimproviwa, linafaa kujadiliwa linafaa kutengenezwa vizuri ila sio kuachwa kwa kuwa ikiachwa tukiishi bila kutumia teknolojia tutapata shida na taabu kweli.